Ninafurahia zaidi hali ya hewa ya wastani si joto kali wala baridi sana. Sijui zenye jua la upole na upepo mwanana au mawingu mepesi bila mvua kubwa hunipa hisia ya utulivu na nguvu. Hali hii inafaa kwa kutembea kufanya kazi kwa utulivu au kukaa inje kufuraia mazingira.

Kwa kawaida, nalea nywere zangu mara moja au mbili kwa wiki. Hii inategemea aina ya nywere na shughuli ninazofanya. Kama nywere ni kavu, nalea mara chache ili zisikauke zaidi. Kama ni za mafuta au ninatoa jasho sana naweza kuongeza mara. Pia hutumia mafuta au krimu nyepesi kati ya siku za kuosha ili ziendelea kuwa na afya.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa lengo kuu kwanza, najiuliza mradi unatatua tatizo gani na unatarajiwa kutoa matokeo gani. Baada ya hapo nakusanya taarifa muhimu na kuzungumza na wahusika usika hili kuelewa matarajio. Mudo na rasilimali zilizopo hatua hii hunisaidia kuepuka makosa ya mwanzo. Kisha nagawa mradi kati htua ndogo ndogo naweza vipaombele na ratiba. Utekelezaji huandaa mpango wa kazi. Kugawa majukumu pale inapohitajika na kuwekeza vigezo vya kupima maendeleo. Mwisho naanza kwa hatua rahisi. Lakini umuhimu nikifuatia maendeleo mara kwa mara na kufanya marekebisho kulingana na changamoto zinazo jitokeza.

Kwa kawaida ninasharekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Napenda kuchukua muda wa kujid kujithamini, kushukuru kwa hatua nilioyoipiga na kuweka malengo mapya. Mara nyingi, huanza siku kwa utulivu labda kwa chai au kahawa ni kitafakari mwaka uliopita. Badae napenda kuwa na watu wakaribu familia au marafiki. Tukila chakula pamoja kucheka na kushiriki kumbukumbu. Sihitaji sherehe kubwa. Kilicho muhimu kwangu ni furaha upendo na hisia ya kuthaminiwa. Wakati mwingine hujizawadia kitu kidogo au kufanya, jambo linalokuwa na tamani kwa muda mrefu.

Napenda zaidi mziki wa reggea na afropop. Kwa sababu unajumbe mzito midundo ya kutuliza na mara nyingi uleta isia za amani na matumahini. Pia usikiliza bongo kwa kuwa inaeleza maisha ya kila siku na isia ambazo ni rahisi kujihusisha nazo. Msanii ni naye mpenda zaidi ni bob marley. Kwa upande wa reggea kwa sababu nyimbo zake zinaelimisha na kutia moyo. Na kwa Afropop napenda mawasa wasanii wa Afrika mashariki kwa midundo ya au ya kuvutia mara nyingi uskiliza mziki asubui hili kunipanguvu ya kuanza siku au jioni. Hili kupumzika baada ya kazi nikisikiliza wimbo ninaoupenda. Uhisi furaha utulivu na wakati mwingine nostalijia. Kama vile mawazo yanatulia na moyo unapata amani.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuna utulivu wa kipekee, unapo inua macho angani, usiku na kuona nyota ziking'a. Hunifanya ni hisi amani na unye nyekevu, kama vile matatizo ya nakuwa mandogo, ukilinganisha na ukubwa wa ulimwengu. Kuangalia nyota pia, hunipa nafasiya kutafakari na kuota ndoto. Hata usiku tulivu bila kelele nyingi ni wakati mzuri wakupumzisha akili na kujikumbusha kuwa bado kuna mengi mazuri ya ajabu duniani.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha msukumo na maendeleo binafsi hasa The Archmest cha Paulo Kohell. Nakipenda The Archmest cha Paulo Kohell nakipenda kwa sababu kinaandiko kwa lugha rahisi lakini yenye ujumbe mzito kuhusu kufuata ndoto zako. Kusikiliza moyo wako na kuamini safari ya maisha. Ni aina ya adili inayokufanya ujitafakari au na kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Sehemu ninayoipenda zaidi ni pale muhusika mkuu sinti wanko, anapoelewa kuwa hazina aliyokuwa akiitafuta nje ilikuwa pia ndani yake mwenyewe. Ujumbe huo unanigusa sana nilishahuriwa kukisoma na rafiki yangu. Na baada ya kukisoma, nilivutiwa sana na mtindo wa muandishi ndio ningependa sana kusoma vitabu vingine vya paulo kuhel. Kwa sababu maandishi yake yanaendelea kunipa motisha na hekima ya maisha.

Mwandishi wa vitabu naye mpenda ni paulo kohera. Na mdhamini kwa sababu anaandika kwa mtindo rahisi lakini wenye maana ya kina kuhusu maisha ndoto na imani binafsi. Vitabu vyake huu nifanya ni tafakari ni jitambue zaidi na kuona changamoto kama sehemu ya safari ya ukuwaji.

Ninapenda zaidi vipindi vya dokumentari na elimu. Hasa vinavyoeleza sayansi, historia au utamaduni wa dunia. Napenda kwa sababu huchangia burudani na maarifa na kunipa funza ya kujua mambo mapya bila kuwa na shinikizo. Pia napenda vipindi vya michezo hau mashindano mara nyingine. Kwa sababu vinatoa msisimko na uonyesha ubunifu mbinu na ushindani wa kweli. Nikiviona huhisi msisimko na furaha na mara nyingine ujihusisha na mashambiki wengine kuzungumza au kushangilia pamoja.

Timu yangu ninayo ipenda ya mpira ya miguu ni FC Barcelona. Nimeanza kuipenda tangu utotoni kwa sababu imekuwa na wachezaji wenye ustadi mkubwa na mchezo wa kuvutia unaojomuisha uthibiti wa mpira na pasi za kisasa. Nakumbuka mechi kadhaa za kushangaza kama vile mashindano ya ligi ya mabingwa, ambapo timu yetu ilishinda kwa bao la dakika za mwisho baada ya kurudi nyuma kwa goli. Mechi ninazozipenda zaidi ni zile zinapojumuhisha ushindani mkali au ushindi wa kusisimua. Hasa thidi ya wapinzani wakuu kama Real Madrid. Nikiona timu ya inaposhinda uhisi furaha isiyo na kifani. Msisimuko mkubwa na mara nyingi kama hata mshangao. Kwani kila ushindi ni matokeo ya jitihada na ubunifu na wachezaji na kocha.

Ninapenda kununua zaidi vitabu na fifa vya kujitathamini au kujifunza kwa sababu vinanisaidia kukuza maharifa na ubunifu. Pia napenda kununua mavazi au vifaa vya stare asa vinavyo faa kwa msimu au shuguli malumu kwa sababu uongeza ra na stare katika maisha ya kila siku. Pia mara nyingine napenda kununuwa vitu bidogo vya zawadi hau vinavyo fanya nyumba kuwa zuri. Kwani huni fanya mazingira ya nyumbani kuwa ya kupendeza kuhamasisha utulivu. Hii inafanya ununuzi kuwa sio tu kugharamia mbali pia njia ya kufurahia na kuboresha maisha.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani. Napenda kuwa na uhusiano wa heshima na wawo. Kuzungumza mara kwa mara na kushirikiana pale inapoitajika kama kusaidiana au kubadilishana habari za kijamii. Hata hivyo, si mara zote hukuwa karibu sana. Baadhi ya majirani na wafahamu kwa uso, tu au kwa mazungumzo madogo pale, tunapokutana. Kwa ujumla, nahisia amani na usalama, unapokuwa na uhusiano mzuri na majirani. Na inanifanya mazigira ya makazi kuwa furaha zaidi.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama kwa kawaida mbwa au paka. Kwa sababu ni wanyama wakirafiki wanafuraha, na hutoa usaidizi wa kihisia. Kufuga mnyama kuna nifundisha uwajibikaji uvumilivu na jinsi ya kuonyesha upendo bila masharti. Huhisi furaha kubwa unapowalinda, kuwatunza, na kucheza nao. Pia mnyama huyu huwa kama rafiki wa karibu akikupongeza kwa uwezo wake na kuleta hali ya utulivu na furaha nyumbani.

Kwa kawaida napenda kunywa chai kuliko kahawa, hasa chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Huwa naipenda asubuhi mapema kwa sababu hunisaidia kuanza siku kwa utulivu na nguvu ya wastani. Bila kunisisimua sana, wakati mwingine jioni nikitaka kupumzika hunywa chai nyepesi bila maziwa. Ndani ya chai huongeza sukari kidogo na mara nyingine tangawizi au ili kwa ladha na harufu nzuri. Napenda kuinywa nikiwa mahali tulivu labda nyumbani au ofisini nikiwa nimekaa kwa utaratibu. Nikikosa kinywaji changu cha kawaida huisi kama siku haija anza vizuri. Akili huwa nzito kidogo lakini bado naweza kuendelea baada ya muda.

Napenda mikutano midogo na yenye malengo wazi. Hii ni hile ambayo kila mshiriki anajua madhumuni yake. Kuna mpangilio wa maada na kila mtu anapewa nafasi ya kuchangia. Huwa naifanya iwe ya ushirikiano na yenye utulivu. Badala ya mikutano ya muda mrefu isiyo na mpangilio ambayo inaweza kuleta kuchanganyikiwa. Pia napenda mikutano ya kuburistorms au ya ubunifu ampapo wazo jipya linakaribishwa na kila mtu anaweza kutoa mawazo bila hofu. Nikihudhuria mikutano hii huhisi msisimko, motisha na mara nyingine hupata ufahamu mpya unaoweza kutumika katika kazi au maisha binafsi.

Ndio, napenda hadithi za ajabu, hunivutia kwa sababu uhamisha fikira na ubunifu na kupeleka katika dunia tofauti ya kawaida. Hadithi hizi hunipa nafasi ya kuota, kufikiri kwa upana, na wakati mwingine kujifunza mafunzo ya maisha kupitia fisa visivyo vya kawaida. Napenda zaidi hadithi zilizo na mafumbo, miujiza au safari za kushangaza. Kwa sababu huniacha nikiwa na mshangao na hamu ya kujua kinachofuata. Nikizisoma au kuzisikiliza, huhisi msisimko, furaha na kutoroka mawazo ya kila siku kwa muda.

Nawakaribisha wafanya kazi wapia kwanjia ya heshima na kirafiki kwanza huwa salimu kwa furaha na kuwapa isiakuwa wamekaribishwa kati katika timu. Napenda kuwaonyesha maelezo ya msingi kuhusu kazi timu na utaratibu au ofisi hili waone wazi ni nini kina kinatarajiwa na wajiwekee malengo. Baada ya hapo, mara nyingine uwa nafanya mazungumzo madogo ili kujua zaidi kuhusu wao binafsi kama masilahi yao au uzoefu wao ili kujenga uhusiano mzuri. Hii unifanya mazingira ya kazi kuwa ya ushirikiano na kuondoa hofu ya mamwazo. Na mara nyingi uisi furaha na utulivu kwa wafanya kazi wapia wanapo anza.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa baadhi ya sababu hasa ili kupata funza ya kujifunza mambo mapya na kufanya maamuzi kwa uzoefu wa sasa. Ujana ni kipindi cha huru mdogo doto nyingi na mshangao na kurudi hapo kungekua funza ya kufurahia baadhi ya wakati wa furaha na kucheka bila mashinikizo makubwa ya kazi au familia. Hata hivyo napenda pia uzuri wa sasa kwa sababu uzoefu wa marifa niliojihusa nilio jikusanya hii unasaidia kufanya maamuzi bora. Nikirudi ujana ningependa kujaribu mambo nilio ya tamani za zamani na kuyapenda kwa mtazamo mpya. Huku nikitumia hekima ya sasa.

Ili kujitunza, mimi huweka utaratibu wa kudumisha afya ya mwili na akili. Kwa mwili ufanya mazoezi, mara kwa mara, kula chakula chenye lishe bora na kuwakikisha, ninapata usingizi wa kutosha kila usiku. Hii unisaidia kuwa na nguvu na nikiwa na msisimko wa kufanya kazi na shuguli za kila siku. Kwa akili na isia, ujaribu kupumzika kutafakari na kufanya mambo yanayoniweka mwenye hali nzuri. Kama kusoma kitabu kizuri kusikiliza mziki unaonifurahisha au kuzungumza na marafiki na mafamilia. Pia unifanya mipango midogo ya kujiburudisha kama kutembea nje au kuangalia vyote. Ili kuboresha hali ya moyo na kupunguza msongo kwa mawazo hii inanisaudia kuwa na usawa wa kiakili na kimwili kila siku.

Napanga kazi zangu kwa kutumia mpangilio wa awamu kadhaa, ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa ufanisi kwa kuanza ninaorodhesha kazi zote zinazo hitaji kufanywa na kujiweza kujiweka kwenye kategoria kulingana na umuhimu na dharura baada ya hapo, inaweka vipaumbele kuanza na kazi za dharura au ambazo zitaleta matokeo makubwa zaidi. Huunda ratiba ya muda wa wiki kwa kila kazi nikihakikisha kuwa kuna muda wa kupumzika pia mara nyingine, huandaa orodha cheki. Ili kufuatilia maendeleo katika utekelezaji, huu huanza kwa hatua ndogo. Lakini muhimu ni kufuatilia kila hatua na kufanya marekebisho pale inapohitajika. Njia hii hunisaidia kuepuka kuchanganyikiwa, kuongeza ufanisi na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati.

Nafuata zaidi mfereji ya tv ya habari na elimu pamoja na ile ya michezo. Napenda mfereji inayotoa taarifa za kuaminika vipindi vya maarifa na uchambuzi mzuri wa matukio ya kila siku. Pia hufuatilia mfereji wa michezo hasa kwa mechi za mpira wa miguu kwa sababu huu nipa msisimuko na burudani. Kuchagua mfereji hutegemea muda na hali. Wakati mwingine habari na maarifa. Wakati mwingine burudani na michezo.

Kwa kawaida huenda hospitali mara chache sana kwa mwaka, labda mara moja au mbili. Hii huwa zaidi ya kwa uchunguzi wa kawaida. Check au pale ninapo hitaji. Nikijikuta vizuri, kula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika huweza kupunguza safari za hospitalini.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya hunivutia kwa sababu hunisaidia kurahisisha kazi kuongeza fanasi na kujifunza mambo mapya. Ninapo pata fursa ya kujaribu programu vifaa au mfumo mpya napenda kuanza kwa kuchunguza vipengele vyake hatua kwa hatua hata hivyo huwa nachanganya kwa uangalifu napenda teknolojia ambayo inafaida ya ukweli katika maisha ya kila siku au kazi si kwa sababu ya mwelekeo tu. Ninapofanikiwa kuizoea huhisi kuridhika na kujiamini kwa sababu ninakuwa imeongeza ujuzi wangu na uwezo wakukabiliana na mabadiliko.

Napendelea kuvaa ndevu hasa zikiwa nadhifu na zimelea vizuri ndevu hunipa mwonekano wa kujiamini na utu uzima na pia hunipa uhuru wa kubadilisha mtindo kulingana na mazingira wakati mwingine fupi. Wakati mwingine ndevu hu kidogo. Hata hivyo mara nyingine hunyoa kabisa nikitaka kuonekana safi na mwepesi hasa kwa kazi au hafsa rasmi kwa ujumla napenda kubadilisha kulingana na hali mda na jinsi ninavyo jiskia.

Mashariki ni neno linalotumika kueleza mwelekeo au eneo la upande wa kuchomoza kwa jua. Kijiografia, mashariki ni moja ya pande kuu nne za dunia. Kaskazini kusini mashariki na magharibi.

Ijumaa ni siku moja ya po ya siku ya kumalizia wiki ili tuende tuingie weekend.

Napenda kwenda sinema mara mbili kwa wiki ambazo hizo siku ni jumapili au majumamosi. Wakati sina kazi mingi za kufanya ama wakati si wakazini. Hizo siku huenda kujifurahisha na wenzangu na marafiki au familia.